Sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri. Cha kwanza awe ni mwenye wajibu wake. Haijalisha atafanya wajibu vibaya au vizuri lakini anatenda wajibu. Cha pili awe ni mwenye haki. Cha tatu awe mtiifu katika kazi yake. Cha nne awe anajitahidi kuwa karibu na muda wake. Asichelewe, awahi, afanyaje ila awe katika muda sahihi ndani ya muda.